Napenda sanaa ya muziki, hasa nyimbo za afrobeats na bongo flava, pia napenda sana ya uigiria hasa filamu za Hollywood series za Kenya kama vile sauti ya dhahabu na hivyo zinanifurahisha niki nikizitazama na zinanipa maonyo na pia mafunzo katika safari ya kuishi humu nchini na wapendwa na rafiki zangu.

Mimi hufuata matukio kimataifa kwa sababu kufuata matukio kimataifa ni muhimu sana na kunakuwezesha kuwa na kuelewa dunia. Pia inakuwezesha kujadili na wengine kuhusu dunia na pia inakuwezesha kujifunza kuhusu tamaduni tofauti tofauti na inakuwezesha kufanya maamuzi sahihi.